Mtandaoni faraga yangu huwa nalinda kwa kuto onyesha mambo yangu binafsi kwa sababu sio kila kitu kinapaswa kuonyeshwa mtandaoni. Kwa hiyo huwa naonyesha kile ambacho kinapaswa kuonyeshwa tu kama nimeenda safari lakini sionyeshi sehemu nilipo, haswa eneo ninalofikia, ninapokaa, taarifa zangu binafsi, hapana huwa sionyeshi mtandaoni. Huwa naweka tu yale mambo ambayo naweza kuona hayata adhiri faraga yangu.

Harufu nzuri nayoipenda zaidi ni manukato ambayo nayatumia. Kwa kweli nayafurahia sana. Ninapoisikia ile harufu napokuwa nimejipurizia yale manukato huwa nayafurahia sana. Kwa hiyo hata wakati mwingine baada ya kuwa umeshavaa ile nguo, labda umeivua umehifadhi. Na bado nasikia ile harufu ambayo imebakia kwenye yale mavazi. Kwa hiyo yanakuwa ni ya kuvutia. Na harufu yanakuwa ni ya kuvutia. Inanifanya ni burudike, kiakili, kiroho na kimwili.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Tena asaa napokuwa na nywele. Nzuri, ndefu, huwa napenda kuvaa kofia. Kwa sababu inaufanya mwonekano wangu kuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo, nafuraia sana kuvaa kofia. Na pia, watu huwa wananiambia nimependeza. Kwa hiyo, binafsi napenda. Ninazo kofia za aina mbalimbali nazo kofia ambazo zinafunika uso kabisa au zingine tu ni za kawaida, za kwenye nywele za duara kwa hio napenda.

Na marafiki zangu, huwa napenda kupiga story mbali mbali, kikutana, au kujifunza kitu kipya, kushauriana, au kuenda sehemu kwa pamoja, kufuraiya mandhari nzuri, kutembelea sehemu, inategemea na mazingira, tunayokutana, lakini mara nyingi tunapenda kufanya mambo kwa pamoja, kuwa na ushirikiano kwenye mambo kwa pamoja.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa ni nasoma bibilia, nasoma kitabu, na pia nafanya mazoezi, baada ya hapo ninasali, alafu ndiyo nitalala. Kwa hiyo, lazima hibo vitu ni vifanye. Kila siku kwenye ratiba yangu, lazima nifanye, lakini pia wakati mwingine, napokuwa na muda kama sijajiifunza mchana, lazima nijifunze kuhusu lugha. Kuna lugha najifunza kwa ajiri ya kujiendeleza mimi binafsi na kufahamu lugha mpya. Ambazo si inazozifahamu kwa sasa.

Napokuwa na wasiwasi, huwa namwomba Mungu. Kitu kikubwa huwa namwomba Mungu, anisaidie ule wasiwasi uondoke. Lakini pia huwa natafuta kwanini niwe na wasiwasi. Naangalia usalama wa mazingira, kama ni wasiwasi unatokana na mazingira, najaribu kuangalia historia ya ilo eneo, kama kuna tatizo lolote, kuna shida yoyote. Kwa hiyo huwa ninazingatia hayo, lakini pia huwa nawashirikisha marafiki, napokuwa na wasiwasi na jambo najaribu kumtafuta mtu ambaye anakuwa na uwezo, anaweza akanishauri au akasema jambo, ili niweze kupata ahueni.

Kwa sasa napenda kula ugali, na nafurahia sana ninapokula ugali kuliko hata wali. Kwa sababu ugali hauchoshi. Kusema ukweli ugali hauchoshi, sio kama wali, wali ukila mara nyingi unakinai. Lakini ugali unakuwa na hamu, hasa upate ugali na maharage na samaki wa kukaanga au nyama ya kukaanga. Wee, ugali unakuwa mtamu sana. Kwa hiyo naufurahia ugali kuliko wali.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini, kwanza ni kuelewa mazingira yangu ya kazi, pia namna ya kufanya kazi kama timu, na pia kuifahamu taasisi, malengo ya taasisi kwa ujumla, ili na mimi nijue kwa namna gani nitaweza kuchangia, katika kufanikisha malengo ya taasisi. Lakini pia niweze kujua namna ya kukabiliana na haiba tofauti tofauti za watu.

Hili kupunguza matumizi ya plastiki huwa nazingatia matumizi kwanza vifungashua ambapo siyo vya plastiki ambapo vinaweza vika haribika kwa raisi lakini pia hata kwenye vyombo nina vyotumia huwa najitahidi kutumia vyombo ambavyo ni vya udongo kwa hiyo huwa sitaki plastiki kwa sababu ninajua plastiki wakati mwingine kwanza inaharibu mazingira lakini pia kwa afya sio nzuri.

Kazini nguvu zangu hasa, zipo katika kwasiliana na watu, huwa nawasiliana vizuri sana na watu. Lakini pia katika kutekeleza majukumu yangu kwa wakati na kwakikisha, ninafanya na kumaliza kwa muda ulio pangwa. Vile vile kufanya kazi kwa ubora, kwa sabu ninapopewa kazi nakikisha naifanya kwa ubora, ili kwamba nisije nikamonyesha bosi wangu kwamba ili jambo halijafanikiwa.

Mara nyingi wakati wa jioni, huwa ni wakati ambao ninautumia kuwasilana na marafiki na ndugu zangu kwa sababu wakati wa mchana huwa ninakuwa busy sana na majukumu mbalimbali. Kwa hiyo, ikifika wakati wa jioni, hasa kwenye muda kuanzia saa tatu usiku, ndio muda ambao pia, natumia hata kuingia online kwenye mitandao ya kijamii kutafuta maarifa mbalimbali lakini pia kupata tarifa. Kwa hiyo pia huwa ninatumia katika kusikiliza tarifa ya habari. Muda wa tarifa ya habari kwenye television unapofika na pia na kabla ya kulala huwa ninasoma kitabu. Ninasoma biblia alafu ndio nalala.

Simu yangu ninautumia kwa sasa ninazo simu za aina mbili. Ninayo simu ya Android na pia ninayo simu ya iPhone. Simu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Huawei. Iyo ilikuwa ina GB thelathini na mbili. Though ilikuwa kwa mara ya kwanza kuanza kutumia simu ya simu janja. Kabla ya hapo nilikuwa natumia simu za kawaida. Kwa iyo simu yangu program nyingi nazozitumia kwa siku. Hasa kuna WhatsApp, kuna WeChat, Browser, Message. Hizo ndo hasa huwa nazitumia kwa siku na pia simu imenisaidia sana kwa sababu simu hii imenifanya niweze kutangaza biashara zangu. Na kupata wateja kwa kupitia simu naweza kuaccess mitandao ya kijamii naweza kuaccess website mbalimbali. Lakini pia kujifunza kupitia simu nimeweza kujifunza, maarifa mbalimbali ambayo yamenisaidia kuongeza uelewa wangu kwenye carrer yangu. Muda wa kuzima simu inategemea mimi huwa sizimi simu yangu. Huwa kama nahitaji kupumzika naweka silent. Lakini uwa sizimi.

Mziki ninaoupenda huwa ni muziki wa kawaida tu, klasiko, au muziki wa injili, tsebene, lakini hasa ni nyimbo za gospel. Izo ninazipenda sana. Kwa hiyo huwa ninacheza, kuna wakati naweka mziki, halafu ninacheza mwenyewe nikiwa ndani kwangu nafurahi, kwa nyimbo ninayoipenda. Napenda kusikiliza muziki, hasa nikiwa wakati wa usiku. Amu hata asubuhi yani muda wowote ambapo nakuwa free mara nyingi napokuwa nyumbani huwa nasikiliza mziki.

Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu kwa sasa ninajifunza kichina na pia nafahamu kiingereza. Kwa hiyo lugha nyingine ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa. Naamini ni kifaransa pia huwa kinatumika sehemu nyingi sana za kimataifa kwenye mikutano. Kwa hiyo na mimi pia ninapenda nipate maarifa na nieelewe hiyo lugha.

Mara nyingi ninapokuwa nyumbani huwa ninaangalia movie, ninasoma kitabu, au pia ninasikiliza muziki na kujifunza coding. Kwa sababu mi napenda sana mambo ya ujenzi wa mifumo na programu mbalimbali za kompyuta. Kwa hiyo ninapokuwa nyumbani, mara nyingi huwa ninafanya hayo, hasa pale napokuwa, siko bize na shughuli mbalimbali za ofisini.

Kwa sasa mimi bado ni kijana, kwa hiyo na ufuraiya ujana wangu. Siwezi kusema ningependa kurudi ujana kwa sababu sijagua mzee bado. Bado ni kijana, kwa hiyo ninapenda kwa sababu kiyo kijana unanguvu. Unaweza kufanya mambo mengi, kilinganisha na mzee. Kijana unanguvu, damu bado inachemuka, unamarifa ya kutosha. Unaweza ukafanya mambo mengi sana, ukitofautisha na uzee. Kwa hiyo mimi naupenda ujana.

Kinacho nipa motisha kazini kwanza, ni vile ambavyo nitakupata appreciation kutoka kwa mkuu wangu wa kazi, lakini pia kuhakikisha nafanikisha malengo ya taasisi kulingana na yale ambayo yatakua yame wekwa kwa muda fulani. Kwa hiyo nikifanikisha kwa kweli yale mimi uwa ninajiskia yananipa motisha. Lakini pia ninapopata posho kuhusiana na kazi fulani, posho kwa wakati, hiyo kwa kweli nanipa motisha sana kazin.

Mara nyingi siku za weekend huwa napenda kuenda madukani, lakini ikitokea labda siku za katikati pia nimeishiwa mahitaji, huwa naenda pia, lakini hasa napenda siku za weekend kwa sababu nakuwa nyumbani, kwa iyo naangalia nini akipo, nini kipo, halafu naenda dukani kufuata mahitaji.

Huwa nafurahi sana pale ambapo jambo langu linaenda vizuri. Jambo ambalo nimelipanga likatimia huwa nafurahi sana. Pale ambapo nafanya biashara napata wateja nafurahi sana. Lakini hasa pia ninapotimiza malengo yangu. Yani kama nimepanga kufanya jambo hili muda huu likitimia kwa kweli nafurahi sana kwa hiyo. Hayo ndo mambo yanayo nipa furaha sana.

Ndiyo napenda kunywa maziwa, lakini sio maziwa tu yenyewe, chai ya maziwa. Kwa sababu wakati mwingine nikinywa tu maziwa, huwa yanasababishia matatizo kwenye tumbo, wakati mwingine naeza kuharisha, lakini anapokuwa amechanganyika na kitu kingine, au nikichanganya na oat, au nikichanganya na chai, kwa hiyo nikapata chai ya maziwa, kwa kweli huwa naifurahia sana.

Kwa kweli kwa sababu rafiki zangu ndo wanapenda kuenda cinema, mimi uwa wananchukua labda maramoja kwa wiki au maramoja kwa mwezi, lakini mimi binafsi sio sana kuenda cinema. Maranyingi uwa nikiangalia movie kwenye laptopu yangu inatosha. Kwa iyo huwa naenda cinema kwa sababu ya marafiki ambao uwa wananialika, lakini binafsi sio muendaji cinema.

Mikutano nayoipenda ni mikutano ya kujenga, kujenga kimaisha, lakini pia kiuchumi, hata pia kwenye carrier yangu, kwa mara nyingi huwa nashiriki mikutano ambayo inanisaidia kujiendeleza, kupiga hatua moja kwenda nyingine, lakini pia kuhusiana na vyema vya wafanyakazi, katika kutetea haki na masilahi ya wafanya kazi, hiyo mikutano huwa ninaipenda.

Timu ya mpira ninayo ipenda ni Simba. Iyo ni timu ambao ipo nchini kwangu. Kwa sababu naipenda tu, yani tangu nilivokuwa mdogo. Na sisi kwetu mamangu ni Simba, babangu ye ni timu nyingine. Lakini mimi naipenda Simba. Tangu nilipokuwa mdogo niliaza kuipenda. Mchezo ambao unanishangaza wa timu yangu. Ya nimesau ni mwaka gani, lakini mda mrefu kidogo. Ambapo timu yangu ilishinda magoli sita kwa haraka sana. Na yani ilianza kufungwa lakini badae ikarudisha magoli yote. Mchezaji ninae mpenda. Kwa sasa sija fahamu asa. Wachezaji wake asa maana mara nyingi wamefanya usajili. Lakini timu yangu inaposhinda huwa naifraia sana. Najisikia raha sana.

Kitabu ninachokipenda, kimeandikwa na joy nanauka, kwa kweli kitabu hicho nakipenda kwa sababu, nimejifunza mengi sana kupitia hicho kitabu kinaitwa namna ya kuweka akiba. Kwa sababu, kwa kweli, mwanzoni nilikuwa siweki akiba, nilikuwa sina maarifa sana kuhusu kueka akiba. Lakini baada kusoma hicho kitabu kimenifundisha mambo mengi, ni kitabu kinachohusu namna ya kueka akiba. Na penda sana maelezo yake na amenisaidia. Alinishauri kwa kweli ni niliona kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu huyu mwandishi huwa ninamfuatilia. Hata inspirations zake anazofundisha kwenye YouTube. Kwa hiyo alikuwa ana kitangaza hicho kitabu. Kwa kweli nimesoma vitabu vyake vingi. Sio tu hicho kimoja na vingine.

Kwa kweli muda wa mwisho, huwa najitaidi kufanya kabla haujafikia huo muda wa mwisho. Kwa sababu mara nyingi natambua muda wa mwisho, mambo huwa yanafanyika kwa haraka haraka. Lakini huwa najitahidi nifanye mambo kwa muda sahihi kabla ya muda wa mwisho haujafika. Kwa hiyo, inapokuwa labda nimechelewa, naka kufikia huwa muda wa muisho. Kwa kweli najitahidi, huwa ninaacha mambo yote nazingatia hilo jambo ambalo linakuwa kwenye muda wa mwisho.

Hili kuwatia moyo wenzangu kwanza naakikisha nakuwa pamoja na wao katika kama ni changamoto anayopitia lakini pia nawapa maneno ya faraja na pia kuwasomea mandiko kwenye Bibilia kuhusiana na watu ambao walipitia changamoto mbalimbali au pia kuwatorea mifano ya watu mbalimbali ambao wamefanikiwa kwa hiyo huwa nafanya hivo nawaongezea maneno mazuri na ya faraja na pia kuwapa mifano mbalimbali.

Ninapohitaji msaada kazini, cha kwanza huwa nawasiliana na mtu ambaye ninajua anauwezo na uzoefu, wa lile jambo ambayo nalihitaji, lakini pia najitahidi kutafuta maarifa kwenye vitabu au hata kwenye document mbalimbali ambazo zilizopo kuhusiana na kile nachokihitaji, na pia hata naweza kuuliza marafiki zangu na kutafuta hata mtandaoni kuhusiana na utatuzi wa tatizo hilo.

Chakula kigeni ambacho nimewai kujaribu kinaitwa tofu. Iko chakula nimekula nchini China na vyakula vingine vingi tu ambavyo nimekula. Kwa sababu nilipokuwa kwenye nchi ya ugeni, kuna vyakula vingi ambavyo si kama vya nyumbani kuangu ambavyo nimezoea. Kwa hivyo nimekula vyakula vingi tofauti tofauti.

Hapana, kuendesha baisikeli spendi, labda kwenye zile za jim. Zile napenda kwa sababu nafanya mazowezi, lakini kwa baisikeli za kawahida, sijawai kujifunza. Nili jifunzanga maramoja lakini siku zingatia na sijawai kufanya mazowezi ya kuendesha hizo basikili nikipita barabarani. Kwa hiyo, sipendi kuendesha basikeli labda gym kwa ajili ya mazoezi.

Napenda kutembea maeneo mazuri yenye utulivu, hasa maeneo yenye maua, maeneo ya bichi, ya ni maali tu kwenye utulivu, kwenye mandhali nzuri ya kuvutia, kwenye upepo mzuri, ya mbapo neza nikapata ya wasafi. Huwa napenda kutembea maeneo ya lakini pia, maeneo yenye vivutio vya utali mbali mbali. Huwa navutiwa sana maeneo hayo pia.

Kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo haba ni simu kwa sababu simu naitumia kwenye kufanya biashara, kusoma, kufanya mambo mengi kwa hiyo bila simu hasa simu njanja maisha yatakuwa magumu. Kwa sababu nitashindwa kuwasiliana na wateja, nitashindwa kujifunza, nitashindwa kufanya vitu vingi sana. Kwa hiyo simu ni muhimu kwa sababu simu imejumuisha mambo mengi sana, kila kitu unaweza kukipata kwenye simu.